Napendelea kunyoa. Kunyoa hunifanya nijisikie nadhifu zaidi, msafi na mwepesi wa kujiandaa kila siku. Pia ni rahisi kutunza na kunipa muonekano uliopangika. Hasa katika mazingira ya kazi au mikutano rasmi.

Baada ya siku ndefu, napenda kupumzika kwa utulivu. Mara nyingi huwanza kwa kukaa kimia kidogo au kusikiliza mziki laini ili kutuliza mawazo. Wakati mwingine, utazama kipindi kifupi cha televisheni au kusoma kitu chepesi kinachoburudisha akili.

Nakumbuka sana mwalimu wangu wa shule ya msingi alie nifundisha kiswahili. Alikuwa na uvumilivu, aliyependa wanafunzi wake na alikuwa akihimiza kila mmoja kujiamini. Alinifundisha sio tu masomo darasani bali pia umuhimu wa nidhamu kujituma na kuheshimu wengine.

Ndiyo, napenda kucheza michezo ya ubao. Inanifurahisha kwa sababu hunifanya nitumie akili, kujifunza kupanga mikakati na kushirikiana na wengine. Pia, ni njia nzuri ya kupumzika na kujenga urafiki. Hasaa, nikicheza na familia au marafiki.

Zana za digit ni nazotumia kila siku ni pamoja na simu chanja, kompyuta na interneti. Simu ninatumia zaidi kwa mawasiliano kama kupiga simu, kutuma ujumbe, kutumia mitandao ya kijamii na kuangalia barua pepe. Pia hunisaidia kupanga ratiba, kupitia kalenda na vikumbusho.

Nimewai kusafiri kuenda mahali pazuri penye mazingira ya asili kama vile sehemu zenye kijani kibichi, hewa safi na utulivu. Kilichofanya mahali hapo pawe pazuri ni manthari yake, ukarimu wa watu na nafasi ya kupumzika mbali na pilka-pilka za kila siku. Safari kama hizo, hunipa nafasi ya kutafakari kufurahiya mazingira na kurudi nikiwa na nguvu mpya.

Kwa kawaida na lala kati ya masaa saba hadi nane kwa usiku, muda huo hunisaidia mwili kupumzika vizuri kureje shanguvu na kwa muka nikiwa na akili timamu tayari kwa majukumu ya siku inayofuwata. Pia ujaribu kulala kwa wakati mmoja kila siku ili kudumisha usingizi mzuri na afya bora.

Ndiyo, napenda kupanda milima. Ninavutiwa na shughuli hii kwa sababu hunipa nafasi ya kufanya mazoezi ya mwili, kufurahia mandhari ya asili na kupata utulivu wakiakili. Kupanda milima pia hunifundisha uvumilivu na kunipa hisia ya mafanikio ninapofika kileleni.

Sijapenda sana chakula cha haraka. Ingawa mara chache napenda kukikula kwa sababu ni rahisi na haraka. Hata hivyo, chakula cha haraka mara nyingi hakina lishe bora na unaweza kufanya niskie mzito au kupoteza nguvu haraka.

Programu ni nazo tumia maranyengi ni WhatsApp, baruapepe na vivinjari vya mtandao. WhatsApp utumika kwa mawasiliano ya haraka na marafiki, familia na pia kwa kazi. Baruapepe ni muhimu kwa mawasiliano rasmi kupokea tarifa na kushiriki nyaraka.

Majira ni nayopenda zaidi ni majira ya joto la wastani nayapenda kwa sababu hali ya hewa huwa ya kupendeza. Sio joto kali sana wala baridi kali. Katika majira haya ni raisi kufanya shuguli za kila siku kama kufanya kazi, kusafiri au kutumia muda nje bila kuchoka haraka.

Ili kuongeza uzalishaji wangu, hufanya mambo kadha kwa mpangilio na nidhamu. Kwanza, hupanga kazi zangu kwa kipa umbele, nikishughulikia mambo muhimu kwanza na kuwacha yale ya siyo ya darura kwa badae. Hii hunisaidia kuhakisha muda wangu unatumika vizuri.

Napenda kusherehekea sikukuu kwa kutengeneza na kushiriki sherehe ndogo na familia na marafiki. Kwa mfano, tunapanga chakula cha pamoja, kupamba nyumba kwa rangi au mapambo maalum. Na kushiriki hadithi au mziki unaofaa kwa siku hiyo.

Mimi hufanya kazi vizuri zaidi asubuhi, hasa baada ya kupumzika vizuri usiku. Katika kipindi hiki akili ni timamu yenye umakini na nguvu ya zaidi. Jambo linaloonyesha kuwa rahisi kushughulikia kazi changamano au kuzingatia maelezo madogo.

Kujiandaa kwa mkutano hufuata hatua kadhaa ili kuhakikisha ni tayari na mchakato unaofanyika kwa ufanisi. Kusoma agenda au taarifa za mkutano kabla ili nijue mada zinazojadiliwa na kuelewa lengo la mkutano. Kuandaa nyaraka au vifaa muhimu kama ripoti, daftari, kalamu au vifaa vya digiti kama kompyuta au slaidi.

Mfereji wa TV ninaoufuata mara nyingi ni CNN kwa habari za kimataifa na National Geographic kwa sababu ya kipindi chenye elimu na mandhari ya asili. Napenda CNN kwa sababu hutoa habari za haraka na za kina kuhusu matukio mbali mbali duniani. Huku National Geographic ikinipa nafasi ya kujifunza kuhusu wanyama, sayansi na utamaduni.

Mchana mara nyingi nakula ugali na mboga za majani. Mara nyingine nikiongeza kuku au samaki kama mlo wa proteni. Napendelea mlo huu kwa sababu ni wa haraka kuandaa. Wenye lishe nzuri na hunifanya nijisikie nikiwa na nguvu kwa shughuli za baada ya mchana.

Wakati nina furaha najifurahisha kwa njia kadhaa. Kwanza, hupenda kushiriki furaha yangu na familia na marafiki. Tukicheka pamoja, kuzungumza, au kufanya shughuli za pamoja. Mara nyingine, hupenda kusikiliza mziki, unaonifanya nijisikie vizuri, au kufanya mambo ya burudani, kama kutembea nje, kucheza michezo, au kujihusisha na hobi zangu.

Napendelea kusimamiwa. Hasa katika mazingira ya kazi, yenye malengo wazi na mawasiliano mazuri. Kusimamiwa hunisaidia kupata mwelekeo, maoni ya kujenga na nafasi ya kujifunza kutoka kwa uzoefu wa wengine.

Napanga na kushugulikia muda wa mwisho kwa umakini na nidhamu ili kuhakikisha kazi inakamilika kwa wakati. Kwanza huanza kwa kubaini hatua muhimu za kazi na vipindi vya muda, nikigawa kazi kubwa kwa sehemu ndogo, zinazoweza kufanikishwa kwa urahisi.

Kwanza ningemshauri kujifunza kila kitu anachoweza kuhusu kazi mpya na mazingira yake. Ni muhimu kuelewa taratibu utamaduni wa kazi na matarajio ya waajiri au wenzake ili kuanza vizuri.

Ndiyo, nimewai kufanya tendo, cha wema, mara nyengi, huwa ni kwa kusaidia wengine bila kutegemea malipo, kama kumsaidia jirani kubeba mzigo, kutowa muda wangu kusaidia katika shuguli za jamii, au kumsaidia mtoto kuelewa somo fulani.

Nilizaliwa na kukulia katika mji mdogo uliojaa amani na utulivu, ambapo nyumba na barabara vilikuwa vimepambwa kwa miti na bustani ndogo za jirani. Mji huu ulikuwa na wanakijiji wakarimu.

Kila asubui ninapoamuka ufanya utaratibu mdogo kujiandaa kwa siku. Kwanza, hupima muda kidogo wakutulia, kisha kuwoga au kujiandaa ili kuamuka kabisa. Baadae, hupanga muda wangu wa chakula cha asubui. Mara nyingine nikitumia pia kawaida ya kutafakari au kupanga kazi za siku.

Sifa muhimu za kiongozi mzuri ni nyingi lakini baadhi ya msingi ni uongozi wa mfano, uwezo wa kusikiliza na kuelewa wengine, uamuzi makini, motisha na uhamasishaji. Ya mwisho ni ubunifu na kutatua matatizo.

Wakati ninataka kustarehe hufanya mambo kadha ili kupumzika na kufurahia, kusikiliza mziki au kuangalia filamu, kutembea inje au kukaa kwenye bustani, kuchangia katika hobi zangu kama kusoma, kupiga picha au kuchora, jambo linalonipa furaha na kutuliza akili.

Ndio, najiona kuwa mtu wa ubunifu. Napenda kufikiria njia mpya za kutatua matatizo, kuboresha kazi au kueleza mawazo kwa namna iliyo tofauti. Ubunifu wangu hujitokeza katika kupanga kazi, kuwasiliana na watu na hata katika shughuli za kila siku kama kuandaa ratiba au kujaribu mbinu mpya.

Maranyingi kucheza na marafiki au wanafamilia. Napenda kucheza nao kwa sababu kuna leta furaha, huimarisha mausiano na hutupa nafasi ya kucheka na kupumzika pamoja. Iwe ni mchezo ya ubao, mchezo ya inje au mchezo ya kawaida ya burudani. Kucheza pamoja ufanya muda uwe wa maana na wakufuraisha zaidi.

Wakati nikiwa na msongo wa kazi, hufanya mambo kadhaa ili kupunguza shinikizo na kubaki na ufanisi. Kwanza, kupumzika kwa muda mfupi. Pili, kupanga upya vipaumbele. Tatu, kugawanya kazi kwa sehemu ndogo ndogo. Nne, kuzungumuza na wenzangu au kiongozi. Tatu, kutumia mbinu za kupumzika kiakili.

Kwa kawaida huwenda maktaba marachache. Hasa ninapohitaji kusoma kwa utulivu, kufanya utafiti au kupata vitabu maalumu. Sii kila wiki, lakini hujitahidi kuenda inapobidi kwa mfano maramoja au mbili kwa muezi.

Ndiyo, napenda kuangalia nyota. Kunipa utulivu na kunifanya ni tafakari zaidi kuhusu maisha na ulimwengu. Usiku wenye anga wazi na nyota nyingi hunipa hisia ya amani na mshangao na mara nyingine hunisaidia kupunguza mawazo na msongo wa akili.

Wakati wa maupumziko kazini, hufanya mambo kadhaa ili kupumzika na kurejesha nguvu. Kwanza, kunywa kikombe cha chai au kahawa, pili, kutembea kidogo, ndani ya ofisi au inje, tatu, kuzungumuza na wenzangu kwa heshima na furaha, mwisho, kutafakari au kupumua kwa kina kwa dakika chache ili kupunguza msongo wa mawazo.

Napenda kusoma vitabu vya hadithi za kufurahisha na elimu. Hasa zile zinazo husiana na maisha uonguzi maendeleo binafsi na hadithi za kiakili. Vitabu hivi hunitia msukumo, kunifundisha maarifa mapya na kunisaidia kuona maisha kwa mtazamo tofauti.

Ndiyo nawafahamu majirani zangu. Napenda kuwa na uhusiano mzuri nao kwa sababu ushirikiano na urafiki wa jirani hufanya maisha ya kila siku kuwa tulivu na yenye furaha. Mara nyingi tunasaidiana katika mambo madogo ya kila siku kama kudhibiti watoto wakiwa nje kusaidiana na mizigo au kubadilishana habari muhimu za mtaa.

Hapana si ishi mahali nilipo zaliwa. Nimehama kwa sababu ya masomo, kazi na fursa nyingine za maisha. Ingawa niko mbali na mahali nilikozaliwa. Bado ninakumbukumbu mzuri na uhusiano wa karibu na nyumbani. Na huwa narudi mara kwa mara kuwatembelea familia na jamaa.

Ndiyo, nimewai kufikiria kuanzisha biashara yangu mwenyewe. Wazo hilo, hunivutia kwa sababu linanipa uhuru wa kufanya maamuzi, kutumia ubunifu wangu na kutatua matatizo kwa njia mpya. Pia, biashara hunipa nafasi ya kujifunza mambo mapya, kukua kitaalamu na kuwa na mchango chanya katika jamii.

Ningependa kutembelea misri ya kale, hasa mapiramidi ya giza. Ni mahali pa historia penye mafumbo mengi, usanifu na wakushangaza, na historia ndefu ya ustarabu wa muanzo. Kutembea hapo kungekua fursa ya kujifunza moja kwa moja kuhusu wafalme, maisha ya kale na maendeleo ya binadamu.

Kila siku hupendelea kunywa takriban glasi sita hadi nane za maji. Sawa na takriban lita moja na nusu. Hii hunisaidia kudumisha mwili kuwa na unyevu, kuimarisha nishati na kusaidia mengineyo ya chakula. Maranyingi nakuwa na zaidi ya hiyo ikiwa ni siku ya joto au baada ya mazoezi ili kuepuka kiu na uchovu.

Ndiyo, nimewai nunua tikiti za tukio. Mara nyingi, huwa kwa tamasha la muziki, mchezo au hafla za kijami. Kununua tikiti kunanipa fursa ya kushirikia tukio kwa wakati halisi, kufurahiya burudani na kuunda kumbukumbu mzuri. Pia, kununua tikiti mapema usaidia kuepuka msongamano na kuhakikisha nafasi mzuri kwenye tukio.

Ndiyo, napenda kutembea kwa miguu. Kutembea hunisaidia kupumzika akili, kupata hewa safi na pia ni njia nzuri ya kufanya mazoezi mepesi ya mwili. Pia, hunipa nafasi ya kutizama mazingira na kufikiria kwa utulivu.

Napendelea kusoma lakini pia napenda kuandika. Kusoma hunipa maarifa, msukumo na mawazo mapya. Na kunisaidia kuelewa watu, historia au mambo mapya. Kwa upande mwingine, kuandika ni njia ya kuonyesha ubunifu, kueleza hisia au kupanga mawazo yangu.

Napenda kuenda madukani, mwishoni, mwawiki au mapema asubuhi. Sababu ni kwamba wakati huo hakuna msongamano mkubwa. Unapata bidhaa kwa utulivu na unaweza kuchagua chakula au vitu vyote unavyo hitaji kwa urahisi.

Rangi yangu ya kupendeza ni bluu. Napenda bluu kwa sababu hunipa utulivu amani na hisia ya kina chaanga au bahari. Ni rangi ya kukazia mawazo na mara nyingi hunifanya nijisikie mtulivu hata katika mazingira yenye kelele.

Napenda kuwa mahali tulivu na yenye mazingira ya asili kama vile bustani, pwani au milimani yenye miti na hewa safi. Mahali kama haya hunipa utulivu nafasi ya kupumzika na nafasi ya kufikiria kwa kina.

Napenda kutembea katika maeneo yenye asili na utulivu, kama vile bustani, mbuga, puani au mta tulivu wenye miti na mauwa. Kutembea mahali hapa, kunanipa fursa ya kupumzika, kufikiria kwa utulivu na kufuraiya upepo safi na mandhari nzuri.

Wazo nzuri kwa siku ya leo ni kuchanganya burudani na eleo. Kwa mfano naweza kupanga matukio madego kama michezo ya jumla, shindano la maarifa na kupanda miti au mimea.

Kampuni ya teknolojia ninayoia lmini ni Open AI sababu ni kwamba kampuni hii imejenga teknolojia ya akili bandia kwa kuzingatia usalama, uwazi na manufaa kwa jamii na inafanya kazi kubwa kuhakikisha teknolojia zinazotengenezwa haziathiri vibaya watu.

Sera muhimu ya kampuni ni ile inayolinda wafanyakazi na wateja wake, ikichangia uwazi, usalama na maendeleo endelevu. Kwa mfano, sera ya faraga na usalama wa data, sera ya usawa na heshima kazini, sera ya maendeleo ya wafanyakazi mwisho, sera ya uwazi na maadili.

Timu rasmi ya taifa inayo shindana kimataifa katika Rugby Union wanaitwa Eagles na ni timu inayo wakilisha marekani kwa mashindano makubwa kama Rugby World Cup. Kwa mjibu ya viwango vya World Rugby, timu hii inashikilia nafasi ya juu hadi kumi na mbili duniani wakati wa historia yake.

Kujitunza ni mchanganyiko wa mambo ya mwili, akili na isia. Hapa ni baadhi ya njia ambayo mimi hutumia kujitunza. Afia ya mwili, kufanya zoezi mara kwa mara, kula vyakula vyenye lishe na kupata usingizi wa kutosha. Afya ya akili, kupumzika, kufanya shuguli za kufuraisha na kujiepusha na msongo wa mawazo. Afya ya hisia kutunza usiano na familia na marafiki.

Njia ya usafiri ninayo tumia kila siku inategemea umbali na haraka ninavyo hitajika kufika kwa mfano kutembea kwa miguu kama ni umbali mfupi na ni afya na aina gharama. Baiskeli au skuta kwa umbali wakati inakusudia kuokoa muda na nishati. Gari au matatu kwa umbali mrefu.

Wakati wa mgogoro na mtu, mimi najaribu kwanza kubakiza utulivu na kusikiliza upande wake kwa makini. Kisha nafanya mazungumzo kwa heshima nikitafuta ufahamu wa upande zote na suluhisho linalofaa.

Napenda zaidi kuandika kwa kompyuta kwa sababu ni haraka, rahisi kuhariri na kunipa uwezo wa kuhifadi na kupanga maandishi vizuri. Hata hivyo, wakati mwingine kuandika kwa mkono, hunisaidia kufikiria kwa utulivu na kupanga mawazo yangu kabla ya kuyaweka kwenye kompyuta.

Kwa muda, natumia masaa tatu au manne kwa siku mtandaoni. Ikiwa ni kwa kazi, mawasiliano au kujifunza mambo mapya, napanga muda huu kwa makini ili kuepuka kuchosha akili na kuhakikisha bado ni na muda ya kutekeleza shughuli za mwili na kijamii.

Ndiyo, napenda kujaribu teknolojia mpya. Hunisaidia kujifunza mambo mapya, kuongeza ufanisi kazini na kuendelea kuendana na mabadiliko ya kisasa. Pia, hunipa hamasa ya ubunifu na kunifanya nijisikie niko hatua moja mbele.

Ninahimiza ushirikiano katika timu kwa kushirikisha kila mshiriki mawazo yake, kusikiliza kwa makini maoni ya wengine na kuthamini michango yao. Pia napanga kazi kwa usawa, kuweka malengo ya pamoja na kutoa pongezi au motisha pale inapofaa.

Ninampenda sana Chinua Achebe, muandishi mshauri wa kitabu cha Things Fall Apart. Napenda kazi zake kwa sababu zinaelezea maisha, tamaduni na changamoto za jamii za kiafrika kwa uhalisia na ushairi. Pia kazi zake zinatoa funzo la historia na maadili.

Ninawasiliana na wafanya kazi wenzangu kwa uwazi, heshima na usahihi. Hii inajumuisha mazungumzo ya uso kwa uso, barua pepe, jumbe za haraka na wakati mwingine mkutano ya mtandaoni.

Ndiyo, napenda kupiga chombo cha muziki hasa gitaa. Kupiga muziki hunisaidia kupumzika, kueleza hisia na kufurahia ubunifu wangu. Wakati mwingine napiga kwa ajili ya burudani na wakati mwingine kujifundisha nyimbo mpya.

Ndiyo ninatumia mfumo wa usalama wa vidole kwa kifaa changu. Hii hunisaidia kulinda taarifa binafsi kufungua kifaa haraka na kuepuka wahalifu au watu wasioidhinishwa kuingia faragha yangu.

Jambo muhimu zaidi kwangu katika dini ni imani na maadili. Imani huniwezesha kuwa na tumaini, uthabiti na amani ya ndani. Huku maadili yakinisaidia kuishi kwa heshima, kushirikiana na wengine na kufanya maamuzi sahihi katika maisha ya kila siku.

Napenda kuchora na kupaka rangi. Hii hunisaidia kuonyesha ubunifu wangu, kupumzika akili na pia kuunda mandhari au picha zinazoweza kueleza hisia ya zangu. Ni shuguli ya furaha ya kutuliza hasa nikiwa na muda wa kimapumziko.

Utaratibu wangu wa kahawa au chai ni wa kawaida lakini wenye furaha. Kila asubuhi napenda kuchagua kikombe kizuri, kisha kuweka kahawa au chai kwa umakini, mara nyingi na kidogo cha sukari au maziwa. Nikiwa kazini au nyumbani napumzika kidogo nikikunywa kikombe changu. Jambo linalonipa amani, umakini na motisha ya kuanza shughuli za siku.

Ndiyo, nimewahi kujifunza kupiga gitaa. Nilifurahia sana kujifunza miziki mbalimbali, misemo ya mikono na jinsi ya kupanga midundo na nyimbo. Kupiga gitaa kunanisaidia kuonyesha ubunifu, kupumzika na kufurahia muziki kwa karibu zaidi.

Nguvu zangu kazini ni pamoja na uwezo wa kushirikiana na wengine, umakini wa undani, uwezo wa kupanga na kusimamia muda, uwezo wa kushugulikia changamoto na ujuzi wa mawasiliano.

Napenda kula mboga kama spinach, skumawiki, karoti na michicha. Mboga hizi ni zenye afya, zenye virutubisho ya muhimu na zinaweza kupikwa kwanjia mbalimbali kama kupikwa kwa mvuke, kukaangwa au kuandaliwa kama saladi. Pia hunisaidia kuwa na nguvu na afya nzuri kila siku.

Ninapenda suruali kwa sababu ni rahisi kuvaa, inafaaka katika mazingira mengi na inanikaribisha uhuru wa mwendo. Hata hivo, mara nyingine sketi inaweza kuwa chaguo nzuri kwa sherehe au hafla maalum. Hasa inapokuwa ya heshima na ya kuvutia.

Ninatumia simu yangu zaidi kwa mawasiliano. Kupiga simu, kutuma ujumbe au kutumia mitandao ya kijamii. Pia huitumia kwa kupata habari, kupanga ratiba, malipo kama empesa na wakati mwingine kujifunza au kujiburudisha kwa kusikiliza mziki au kuangalia video.

Ndiyo, napenda kuogelea. Kuogelea hunisaidia kupumzika, kufanya mazoezi ya mwili nzima na kufurahia maji. Pia, ni njia nzuri ya kupunguza msongo wa mawazo na kujisikia mwenye nguvu.

Timu yangu ninayoipenda ya mpira wa mguu ni Manchester United. Naipenda kwa sababu ina historia kubwa ya mafanikio, mashabiki wengi duniani kote na imekuwa ikipeleka mbele vipaji vya wachezaji na mshikamano wa timu.

Ndiyo, napenda kupika. Kupika hunipa nafasi ya kujaribu mapishi mapya, kuthibiti ladha na ubora wa chakula, na pia ninjia nzuri ya kupumzika na kuonyesha ubunifu. Pia, hufurahia zaidi unapopika kwa ajili ya familia au marafiki.

Ninapendelea mwanga wa kati. Niraha kwa macho hutoa hali ya utulivu na unafanya kwa shughuli za kazi au kupumzika. Mwanga mkali unaweza kuchosha macho au kuingilia usingizi na umakini. Kwa hivyo, mwanga wa kati huwa salama na mazuri zaidi kwa mazingira yote.

Wakati wa mapumziko, napenda kupumzika na kujiburudisha. Hii inajumuisha kuzungumza na wenzangu kunywa kikombe cha chai au kahawa, kusoma kitabu au kusikiliza mziki. Pia, wakati mwingine, napenda kutembea kidogo au kufanya mazoezi madogo ya mwili ili kuongeza nguvu na umakini kabla ya kurudi kazini.

Harufu ninayoipenda zaidi ni harufu ya maua safi, kama lavenda, waridi au jazmini. Inanipa amani utulivu na isia ya furaha, na mara nyingine unisaidia hata kupumzika au kufikiria kwa utulivu.

Ndiyo, nimewahi kufanya yoga. Napenda yoga kwa sababu hunisaidia kupumzika, kuthibiti msongo wa mawazo na kuimarisha mwili. Pia hufundisha uvumilivu, umakini na usawa wa kiakili na kimwili. Jambo linalonifanya nijisikie shujaa na mwenye amani wakati wote.

Nilipokuwa utotoni, nilipenda kucheza na marafiki, hasa michezo ya mipira, kuruka kamba na mbio za kuchekesha. Pia nilifurahia kusoma hadithi, kuchora na kuimba, kwani hizi shughuli zilinipa furaha, ubunifu na kumbukumbu mzuri za utoto.

Utaratibu wangu wajioni ni kupanga na kupumzika. Kwanza, napenda kumalizia kazi za siku. Kisha kupumzika kidogo ni kikunywa kikombe cha chai au kahawa. Baada yake, maranyingi husoma kitabu au kuangalia filamu. Kisha kuandaa vitu vyangu kwa ajili ya kesho. Hatimaye na panga muda wakutulia na kufikiria mambo mazuri ya siku kabla ya kulala ili usingizi uwe na amani na utulivu.

Kipawa changu kikuu ni ushirikiano na mawasiliano. Nina uwezo wa kushirikiana vizuri na wengine kuelewa mawazo yao na kueleza yangu kwa uwazi. Pia nina kipawa cha kuchambua matatizo na kupata suluhisho haraka. Jambo linalonisaidia kufanikisha kazi na ufanisi na kwa furaha ya pamoja.

Ninajihisi thabiti na tayari kuhusu wasilisho, napenda kuandaa mada vizuri, kupanga hoja kwa utaratibu na kutumia mifano au data ya kuimarisha maelezo yangu. Wakati wa wasilisho, najitahidi kwa kuwa makini, kuwasiliana kwa uwazi na kushirikisha hadhira ili waelewe na kushirikiana.

Nenda ni amri au maelekezo ya kumtaka mtu aondoke au aelekee mahali fulani. Hutumika kumwambia mtu aondoke, asafiri au achukue hatua ya kuenda mahali au kufanya jambo fulani.

Kabisa inamaanisha ukamilifu kwa kiwango cha juu sana au bila kubaki chochote. Hutumika kusisitiza au kuimarisha maana ya jambo. Kuonyesha kuwa kitu kimefanyika kikamilifu au bila shaka.

Kipanya ni mnyama mdogo anayefanana na panya. Mara nyingi hupatikana manyumbani au mashambani. Pia katika teknolojia, kipanya humaanisha kifaa cha kompyuta, kinachotumika kuonyesha, kubofia na kuthabiti vitu kwenye screen.

Maana ya Julai ni mwezi wa saba katika kalenda ya mwaka. Julai hufuata mwezi wa Juni na hutangulia Agosti.

Leo ni siku ya sasa. Yaani, siku hii tunayo iishi kwa wakati uliopo. Tofauti na jana, au kesho.

Mawasiliano ni mchakato wa kubadilishana taarifa, mawazo, hisia au ujumbe kati ya watu wawili au zaidi.

Wasilisho, ni kitendo cha kuwasiliana, au kueleza taarifa, mawazo au matokeo ya kazi, mbele ya watu, kwa njia ya mazungumzo, vielezo au vifaka maslaidi, mabango au video.

Duka ni mahali au jengo linalo tumika kuuza bidhaa au kutoa huduma. Duka watu hununua vitu kama chakula, nguo, vifaa vya nyumbani au mahitaji mengine.

Meza ni kifaa cha zamani chenye uso ulio wima na miguu inayounga mikono. Kinachotumika kwa kukula, kuandika, kuweka vitabu au kufanya kazi mbali mbali.

Mguu ni sehemu ya chini ya mwili wa binadamu au wanyama inayotumika, kushika uzito, kusogea, kutembea, kukimbia au kuruka.

May ni mwezi wa tano katika kalenda ya mwaka, hufuata mwezi wa aprili na hutangulia juni. Mara nyingi ni mwezi unaojulikana kwa hali ya hewa, ya majira ya joto au mvua.

Mara kwa mara inamaana kwa kuwa vipindi vinavyorudiwa, mara nyingi au kwa utaratibu wa mara kwa mara.

Asubuhi ni kipindi cha mwanzo wa siku, mara baada ya alfajiri, wakati jua linapoanza kuangaza.

Ninahitaji, ina mana ya kueleza jambo hau kitu ambacho mtu hawezi kukosa, au kinachohitajika kwake.

Bustani ya umma ni eneo la kijani lililopangwa na serikali au jamii kwa ajili ya burudani, michezo na kupumzika kwa umma.

Joto kidogo ina maana ya hali ya hewa yenye joto kidogo. Si baridi sana na sio joto sana. Yani joto linapendeza kidogo kwa mwili.

Dada ni mwanamke anayehusiana na mtu mwingine kwa kuzaliwa kwa wazazi sawa au mmoja tu wa wazazi.

Kofia ni kifaa cha kichwa kinachovaliwa kwa ajili ya kujikinga na jua baridi au sehemu ya mitindo.

Asante ni neno la kiswaili linalomaanisha shukrani au kushukuru. Hutumika kuonyesha shukrani kwa msaada, zawadi au jambo fulani lililotendeka.

Jibini ni chakula kinachotengenezwa kutokana na maziwa. Mara nyingi huwekwa chumvi au viungo vingine na hutumika kama kionjo, kitambulisho cha chakula au kama chakula chenyewe.

Changanua ni kitendo cha kuchuguza jambo kwa makini ili kuelewa vipengele vyake, sababu yake au matokeo yake.

Bengi ni shirika la kifedha linalotoa huduma za pesa kama vile kuchukua akiba, kutoa mikopo, kuhifadhi fedha na kutoa huduma za malipo.

Bafu ni sehemu au kifaa kinacho tumika kuogea au kujisafisha mwili kwa maji. Mara nyingi kinacho unganisha ni bomba la maji au kisambazi maji.

Mfanya kazi ni mtu anayefanya kazi fulani ili kupata kipato, mshahara au malipo mengine kwa ajili ya mtu binafsi, shirika au kampuni.

Pua ni sehemu ya uso ya binadamu inayotumika kupumua na kunusa harufu.

Kuku ni ndege wa aina ya kienyeji au wa shamba. Unaoliwa kwa ajili ya nyama au mayai yake.

Hivi karibuni ina maana ya katika muda wa hivi karibuni uliopita au unaokuja hivi karibuni.

Chumvi ni kiungo cha chakula chenye ladha kali kidogo kinachotumika kuongeza ladha kwa vyakula.

Kichwa ni sehemu ya juu ya mwili wa binadamu au wanyama inayobeba ubongo, macho, masikio, mapua na mdomo.